Mchezaji ni naempenda sana ni mchezaji anaeitwa Lionel Messi. Mchezaji huyu nilimjua akiwa anachezea timu ya Barcelona. Ni mchezaji ambaye anaubunifu mkubwa sana na amefunga mabao mengi sana. Pia mchezaji huyu ameshinda matuzo mengi sana kutoka kwenye kampuni tofauti tofauti. Nina muenzi sana Lionel Messi kama mchezaji bora duniani nzima.

Napenda kukimbia sana sana asubuhi. Mimi hukimbia mida asubuhi kwa sababu asubuhi njia huwa hazina trafiki na huwa hazina watu wengi. Mimi hukimbia muda mrefu sana kutoka saa kumi na moja asubuhi hadi saa moja asubuhi. Naamini kuwa kukimbia ni kuzuri sana kwa kutengeneza afya na kukuwezesha mtu, kuweza kukimu uzito wake na kukuepuka magonjwa mengi sana yanayokuja na uzito uliopita kiwango kinachostahili.

Nguvu zangu kazini ni ujuzi wa kompyuta. Mimi nina ujuzi mkubwa sana wa kompyuta kuliko wale ninaofanya kazi nao. Ujuzi huu huniwezesha kuweza kufanya kazi yangu vyema na kuweza kushughulikia kazi ambazo wenzangu wanaeza shindwa kufanya. Ujuzi nguvu hii yangu ya kujua kompyuta vyema kabisa nataka kuikuza kwa miaka ijayo. Nataka kurudi kidatoni, niweze kusomea mengi kuhusu kompyuta na niweze kukua na ujuzii mwingi kuliko nilio nao sahizi.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao. Mchezo naopenda sana ubao ni mchezo unaoitwa chess. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji mpangilio na kufikiria. Pia, unawezesha mtu kukuza kia kili na kujua kupanga mambo yako inavyostahili. Mchezo wa chess nilianza kuucheza nikiwa kwenye shule ya upili. Nimeucheza miaka mingi sana na nimeshindana na watu wengi sana humu nchini na kwenye mataifa ya kigeni.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Mimi hupenda kuendesha baisikeli sana sana kwenye njia ambazo zinaingia misituni ambako ninaweza tulia na kuona kile ambacho mungu ameumba. Baisikeli ambayo mimi huendesha ni baisikeli ya watu wazima. Huku baisikeli hiyo tunaiita baisikeli ya black mamba. Baisikeli hii huniwezesha kutoka sehemu moja hadi nyingine, huniwezesha kutuliza mawazo, huniwezesha kufanya mazoezi na huniwezesha kufanya mambo mengine mengi sana.

Ndiyo, natumia mfumo usalama wa vidole. Mfumo huu mimi natumia kwenye simu ambayo ni naitumia siku kwa siku. Huu hunisaidia sana kuzuia watu nisiojua na watu naojua ila hawana ruhusa yangu kufungua simu yangu na kufanya vitendo ambavyo havista hili. Mfumo huu wa vidole unanisaidia sana kuliko mfumo ule wa kutumia password. Huu ni mfumo ambao nitaendelea kutumia katika matumizi tofauti tafauti, kama vile kweka usalama kwenye accounti zangu za banki, kweka usalama kwenye emaili na mambo mingine mengi.

Mimi hushughulikia makosa kazini kitu cha kwanza kwa kuya rekebisha. Hua naenda narekebisha nikipata kuna makosa mimi hua narekebisha ipaasavyo na kurekebisha kwa muda ambao unastahili. Kwa kurekebisha makosa, mimi husuluhisha kile ambacho kinezafanya kazi ikwame na kuwezesha wenzangu pia kuendelea na ukakamavu wao.

Mara mingi, mimi husikiliza muziki wa hip-hop. Muziki huu napenda kusikiliza nikiwa barabarani, nikiwa kwenye gym, ama nikiwa nimetulia nyumbani baada ya kazi. Muziki wa hip-hop niliugundua nikiwa shule ya upili na nime usikiliza kwa miaka mingi sana. Kwenye muziki wa hip-hop, mimi napenda mtu anaitwa Lilloin. Mtu huyu naamini kuwa anaukakamavu mkubwa sana na ana ujuzi mkubwa sana wakutunga nyimbo ambazo nizakuvutia.

Shirika langu nalipenda kwa sababu kwa wanathamini kazi ambayo sisi tunafanya. Humu kazi ni sisi hupewa heshima kubwa sana na sisi hupatiwa kile ambacho tunaitaji kufanya kazi yetu bila matatizo yote. Kitu chapili, shirika langu hulipa mshahara mzuri. Mshahara huu na amini kuwa tunastahili kuupokea kwa sababu kazi tunayoifanya ni kazi ngumu. Na shukuru sana wenye shirika langu kwa kuweza kutukimu na kueza kutuweka katika maisha mazuri.

Kitu ambacho hunifanya kufurahi sana ni kuona kile ambacho ninachofanya kama kazini kimezaa matunda yanao stahili. Najua kwamba ukifanya kazi kwa bidii unafaa kupokea kile ambacho unafaa kupokea kwa minajili ya kukua na nguvu ya kufanya kazi hiyo kesho au kesho kutua. Kitu cha pili ambacho hunifurahisha ni kuona watu wangu wapendwa wakiwa wamefurahi.

Chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa. Chumba hichi kimetoshea vitanda viwili, moja ambacho ni changu na bibi yangu na kingine ni cha mtoto wetu. Chumba hiki kimepakwa rangi ya samawati. Kitanda changu ni cha rangi nyeusi. Kitanda cha mtoto ni cha rangi nye ube.

Malengo ya mwezi kazini, mimi huweka tarehe moja mwezi unapouanzia. Kwa kufanya hivi, mimi hujiwezesha kufanya kazi kwa bidii na kujua kile ambacho nafaa kufanya kabla mwezi uwishe. Malengo haya ya kazini yanaweza kuwa malengo yanahusiana na kazi yangu, yanahusiana na mimi binafsi, na yanahusiana na ukakamavu ambao nilio nao kati yangu mimi na wafanyakazi wale wengine.

Wakati wa wasiwasi, mimi huomba. Mimi huomba mwenyeze mungu anipe nguvu ya kupigana na wasiwasi ile. Nikimaliza kuomba, mimi hufanya meditation. Mimi huketi mahali kwenye sakafu na funga macho na naanza kutuliza roho yangu kwa muda unaostahili. Jambo lingine ambalo mimi hufanya wakati wa wasiwasi, mimi hutoka nje na tembea kidogo naona watu wengine na naruhusu akili yangu iweze kutulia.

Harufu ninawipenda zaidi ni harufu ya mvua ikinyesha, hasa ile ardhi baada ya mvua ya kwanza. Harufu hii hunikumbusha utulivu na mwanzo mpya. Kila mara mvua inaponyesha, hewa hua safi na mazingire yanabadilika. Jambo ninalolifanya nijisikia nikiwa huru na mwenye amani moyoni. Pia hnikumbusha nyakati za ututoni nikiwa nyumbani mashambani ni kicheza nje bila wasiwazi. Kwa jumla, ni harufu inayonipa furaha na kunifanya nijisikia karibu na mazingira ya asili.

Napiga picha mara zaidi ya kumi kwa wiki. Mara nyingi huwa ni wakati kuna tukio mahalumu kama harusi, sherehe ya familia au nikisafiri na kuoana mahali pazuri. Pia nikipata muda wakupumzika au nikiwq na marafiki huwa napiga picha za kumbu kumbu tu. Kwa kawaida, sipendi kupiga picha sana bila sababu, lakini napenda kuzichukua ili kukumpuka nyakati muhimu na watu niliyokuwa nao.

Ndio, napenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu na pia chenye afya. Napenda hasa samaki wa kukaanga au wa kupikwa kwanmchuuzi mzuri, wakiliwa na wali au ugali. Pia napenda samaki kwa sababu ni mwepesi tumboni na hunishibisha bila kunifanya nijisikie mzito sana. Mara nyingi nikiona samaki safi sokoni au nikiwa karibu na ziwa huwa siwezi kukataa kula. Samaki ni chakula kizuri sana.

Mafanikio ninayothamini zaidi kazini ni kuweza kufanya kazi yangu vizuri na kwa wakati, bila kusukumwa na mtu sana. Nimefanikiwa kujifunza kushirikiana na wenzangu, kusikiliza maoni yao na pia kutoa yangu pale inapohitajika. Pia nikiwa na shida, nimejua kuuliza usaidizi. Ninajivunia kuwa mtu anayeaminika kazini. Ukinipa jukumu, nitajitahidi kulikamilisha kwa bidii na uaminifu. Mafanikio haya yamenisaidia kujijenga kitaaluma na kunipa heshima miungoni mwa wafanyakazi wenzangu na wakubwa walio humu kazini.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi mimi hupumzika tu kidogo ili kuondoa uchovu, naweza kula chakula chamchana, kunywa chai au kahawa, alafu ni pige gumzo na wezangu walio pale kazini. Sisi huongea kuhusu mambo ya kawaida kama vile kazi ilivyo, mambo ya ilivyo nyumbani au habari za siku. Wakati mwingine, napenda kukaa kimya nikitumia simu kuangalia habari kwenye mitandao ya kijami. Pia na weza skiliza muziki kidogo, muziki ambao na upenda. Napumziko hunisaidia kurudi kazini nikiwa ni mechanga mka na tayari kuandelea na kazi.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, lakini mara mingi inategemea na aina ya kazi ambayo ilio mbele yangu. Kazi zingine ni rahisi kufanya na mimi huzifanya haraka. Ukiwa nikiwa nyumbani kwa sababu kuna utulivu na hakuna makelele mingi kama ofisini. Nikiwa nyumbani naweza kupanga muda wangu vizuri, nipumzika kidogo ninapochoka, halafu nendele na kazi inayohitaji kufanya. Hata hivyo, wakati mwingine nakosa kuonana na wenzangu na kubadilishana mawazo ana kwa ana. Jambo ambalo husaidia sana nikiwa pale ofisini.

La, siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama kutoka kule nilikozaliwa kwa sababu ya kwanza ikiwa ni masomo. Nikiingia chuoni ilibidi nimehama na kwenda kukodisha nje. Na baadaye nilipopata kazi niliishi mahali tofauti na kule ambako nilikuwa nimehamia nikienda kusoma. Ingawa nimezoa maisha ya hapa ni napoishi sasa bado napapenda sana nilikozaliwa kwa sababu ndipo nyumbani kwangu halisi nikirudi huko hunipa furaha sana kuona familia na marafiki wa ututoni Pia nikirudi huko mimi ufurahia sana kukumbuka nilikotoka na mambo niliyofanya nikiwa mchanga mahali nilipozaliwa panabaki kuwa sehemu ya muhimu sana katika maisha yangu.

Wikendi zangu huwa kama za mtu wa kawaida tu. Huwa sina mambo mengi sana. Mara nyingi huwa napumzika baada ya wiki ndefu ya kazi. Huwa nabaki pale nyumbani nafanya usafi na kupanga vitu vyangu. Nikipata nafasi, mimi huwa natembelea marafiki au familia. Wakati mwengine, napenda kukaa tu nyumbani ni kitizama filamu, kusikiliza muziki au kufanya mambo madogo ninayo, ninayo penda. Jumapili mara nyingi huitumia kujitaharisha kwa wiki mpya. Hili nianze kazi nikia nimepumzika na akili ikiwa tiyari.

Ndio, nimewahi kuiona bahari na ni kitu ambacho siwezi sahau kirahisi. Nilipokuwa mdogo nilienda na familia kwenye kisiwa kidogo mkoani pwani na tukafurahia sana siku hiyo. Na kumbuka ile hisia ya mchanga ikishika miguu yangu na sauti ya mawimbi yakipiga kwenye pwani. Ilikuwa sauti halisi kabisa na ilifanya nifurahi sana. Hata sasa, kila nikiona picha za bahari au nikisafiri karibu na pwani, ninarudi kiakili kwenye siku hiyo na hunisukuma kupata muda wakuenda tena.

Mimi huanda ripoti ya kazi kwa njia rahisi na kawaida. Kitu cha kwanza, huwa nachukua taarifa zote muhimu ambazo nimekusanya kutoka kwenye vienzo mbalimbali. Vienzo hivi ni kama mawasilano na wenzangu, kazi nilio kamilisha na data nilio kusanya, mitandaoni. Kisha nashugulikia mpangilio, na shugulikia mambo kama utangulizi, matokeo na hitimisho. Napenda kutumia lugha rahisi ambayo sio ngumu sana. Lugha hii ni ile ambayo kila mtu anaisoma anapata kwa urahisi. Baada ya hapo, nakagua mara mbili iliku hakikisha hakuna makosa niliyoyafanya na kwamba kila kitu kiko sawa kabla ya kuwasilisha ripoti yangu ya kazi.

Kitu cha kwanza, mimi hujaribu kutambua udhaifu wangu kwa kukagua kazi nilioifanya na kuangalia ni wapi ambapo naweza kuwa na udhaifu ama nimefanya makosa. Baad ya hapo, napanga jinsi ya kuboresha udhaifu wangu. Kama vile, kushugulikia muda wangu vizuri zaidi, kuuliza msaada kwa wenzangu ni napohitaji, au kujifunza study mpya zinazo hitaji kapale kazeni. Pia mimi hujaribu kujitahidi bila kujisukuma sana kwa sababu kila mtu ana mapungufu lakini muhimu kuyakabili vile ambavyo mtu anaweza.

Mara nyingi ya asubuhi, mimi hunywa chai na maandazi. Wakati mwingine, naweza kula mayai au viazi. Kulingana na vile ambavyo najihisi na muda nilionao wakupika. Napenda asubuhi zangu ziwe rahisi, lakini zikini shibisha vizuri. Ili niwe nanguvu za kufanya kazi yangu na kufanya mambo mwingine ambayo na paswa kufanywa siku ambayo ikombele yangu.

Ndio, napenda kula popcorn. Mara nyingi, mimi hula popcorn nikitizama filamu au mchezo wa mpira kwenye televisheni. Pia mimi hula, mara nyingine nikiwa tu nimetulia nyumbani. Napenda ile ladha ya chumvi iliyo kwenye popcorn, hasa popcorn ikiwa imetoka kwenye moto. Si kitu cha kula kila siku, lakini mara moja moja inanifurahisha na inanifanya nijisikie kama niko kwenye mudi ya kupumzika na kufurahia.

Mimi hupenda sana kutumia muda wangu wa ziada na familia yangu hasa tukiwa tumetulia nyumbani, tukifurahia chakula ambazo tunakipenda na tukipiga story Mara nyingi, mwisho wa wiki, sisi hupenda kutoka kidogo kwenda, kwenda nje tunaweza enda kutembea kwenye paki, kwenda kanisani, au kutembelea nyanya na babu mashambani ili watoto wajue asili yao Mimi hufurahia shughuli yoyote ile inayotukutanisha pamoja na familia Iwe ni michezo au kusadia tu kazi za nyumbani au kupumzika tu kwa sababu zinaimarisha uhusiano wetu.

Mimi huwasiliana na wenzangu kazini kwa kutumia njia pepe au ana kwa ana. Njia hizi hu uturuhusu kujadili kazi tunazofanya, changamoto zinazojitokeza, na mara nyingine tunapanga jinsi ya kuzitatua pamoja. Wakati mwingine, tunatumia simu kama hatuwezi kukutana ana kwa ana au kutumia barua pepe. Napendelea pia kusikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa yangu pale inapohitajika kutumia njia hizi, ili kila mtu afanye kazi yake vyema.

Mitandaoni, mimi huwa mwangalifu sana na taarifa zangu binafsi. Huwa siweki mambo yangu yote wazi, hasa vitu kama nambari ya simu, ninakoishi, au taarifa za kitambulisho. Nachagua vizuri ni nani naweza kuwasiliana nae, na siamini kila kitu ninachokiona au ninachotumiwa. Pia najitahidi kubadilisha nywila mara kwa mara na kuepuka kufungua viungo nisivovijua. Kwa kufanya hivi, najihisi kuwa usalama wangu upo juu kila wakati ambapo natumia mitandao, sanasana mitandao ya kijamii.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Nyama hii inaladha yake ya kipekee na ina nifurahisha sana sana hasa ikiwa imepikwa vizuri au kuchomo kwenye moto mzuri. Mara nyingi nikikutana na marafiki au familia. Nyama ya mbuzi huwa chaguo langu la kwanza kwa sababu huleta watu pamoja na hufanya mazungumzo yawe matamu zaidi. Ingawa nakula nyama nyingine pia kama vile ngombe na kuku, mbuzi ndiyo hunirithisha na hufurahisha roho yangu zaidi.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini maoni yambayo mimi husoma na kutilia maanani ni yale ambayo yana maana. Kabla ya kununua kitu au kujaribu huduma flani, mimi hupitia maoni ya watu tofauti tofauti ili nijue walipitia nini? Hata hivyo, sichukui kila kitu kama ukweli kamili kwa sababu najua wengine huandika kwa hasira au kwa kupendelea upande wao. Maoni ninayosoma tu kwa mwongozo alafu nachukua uamuzi wangu mwenyewe baada ya kusoma na kutilia maanani. Mara nyingi hunisaidia kuepuka makosa na pia hunisaidia kuelewa vitu vizuri na kuweza kuvitambua kwa urahisi.

Mimi hujaribu kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo madogo ambayo yanaweza kufanyika kila siku. Kwa mfano, mi hugawanya taka ili ziwe zile zinazoweza kurudiwa na zile ambazo zinataka kutupwa. Zile za kurudiwa zinaweza kutumika tena. Zile zingine zinapelekwa kule ambapo zinafaa kutupwa. Mimi pia hupunguza kutumia plastiki na kujaribu kutumia vitu ambavyo vinawezwa kutupwa na ambavyo haviwezi kudhuru mazingira. Pia napenda kutumia usafiri wa pamoja au kutembea kwa mguu pale niwezavyo Badala ya kutumia gari kila wakati.

Napenda kutembea sehemu tulivu. Hizi ni sehemu ambazo kwa sasa ziko karibu na nyumbani na zina hewa safi, zina miti mingi na zimetulia hazina kelele. Wakati mwingine, natembea barabarani jioni ni kijituliza mawazo baada ya siku ndefu. Pia napenda kutembea nikielekia sokoni au kutembelea marafiki wangu badala ya kupanda usafiri. Kwa sababu inanisaidia kufikiria na pia ni mazoezi mazuri. Kutembea hunipanafasi ya kujitenga kidogo na pilika pilika za kila siku na kutuliza mawazo yangu.